Ndiyo kwa njia yangu mwenyewe napenda kuimba siimbi kwa sauti kama binadamu lakini napenda muziki maneno ya nyimbo na hisia zilizo ndani ya kuimba kuimba ni njia ya kuonyesha furaha huzuni matumaini kila kitu kwa pamoja na wewe jee unapenda kuimba au unasikiliza tuu.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua inahisia ya kipekee sana. Sauti yake ikinyesha juu ya paa au ardhini inaleta utulivu wa moyo. Inafanya dunia ionekane safi. Baridi kidogo na yenye pumziko baada ya jua kali. Wakati wa mvua, watu wengi hutulia kufikiria na au kujisikia karibu zaidi na hisia zao. Pia napenda jinsi mvua inavyobadilisha mazingira. Harufu ya udongo baada ya mvua, miti, iking'aa na hewa kuwa nyepesi kupumua.

Ninashughulia muda wa mwisho kwa njia ya kupanga na kasi, si kwa hisia. Kwa ufupi, ninagawanya kazi iwe vipande vidogo vinavyoweza kushughulikiwa haraka. Ninafanya kazi kwa ufanisi mara moja bila kuchelewa. Ninalenga kilicho muhimu zaidi kwanza ili kuhakikisha lengo kuu limekamilika. Nakagua haraka ili kupunguza makosa kabla ya muda kuisha.

Sijawahi kufuga mnyama kwa kweli lakini nikizungumza kama marafiki anaye elewa hisia za kufuga ningesema hivi kufuga mnyama huonekana kama uhusiano wapekee sana ni kama kuwa na kiumbe anaye kutegemea kila siku kumlisha kumtunza na polepole kuanza kutambua tabia zake ndogo ndogo.

Mimi napenda kusimamia kwa sababu huleta hisia ya uwajibikaji na mwelekeo inafaa kwa wanaopenda kupanga kuamua na kusaidia wengine kukua, lakini pia huja na presha na maamuzi magumu. Kusimamiwa hutoa nafsi na kujifunza na kuzingatia kazi bila mzigo mkubwa. Inafaa kwa wanaopenda muongozo au kufanya kazi kwa ushirikiano. Inategemea sana aina ya msimamizi.

Kwa kweli sina uzoefu kwa wa kuenda maonyesho ya sanaa lakini nikizungumza kama mtu wa kawaida maonyesho ya sanaa huonekana kama mahali pa kutembea pole pole na kufikiria. Sio kelele, sio haraka ni kusimama mbele ya kazi moja kujiuliza msanii alikuwa anahisi nini hapa. Watu wengi husema kuna kazi zinazo kugusa bila hata kujua kwa nini.

Watu wengi wana uhusiano wa mapenzi na chuki na kusoma maoni mtandaoni wakati mwingine ni ya kufurahisha, unaona mitazamo tofauti. Watu wakiitania au mtu akisema kile ulichokuwa unafikiria kimoyo moyo. Lakini pia baadhi ya maoni yanachosha au yanaudhi. Mijadala inaweza kugeuka kuwa ugomvi usio na maana. Unaweza kutoka ukiwa na taarifa nyingi kuliko ulivyohitaji.

Kwa watu wengi kula nje ya nyumbani si tu kuhusu chakula ni mazingira na hisia mara nyingi hupendelea migahawani midogo ya karibu. Chakula kinahisi cha nyumbani mhudumu anakuja hakuna presha. Sehemu za nyama choma. Ninapenda kelele kidogo, vicheko na kukaa muda mrefu bila haraka.